Riwaya ya kidagaa kimemwozea ni riwaya mojawapo ambazo zimeandikwa kwa umakini na ubunifu wa hali ya juu na wa azri ambao ni wa watu tajika kwa mfano kwa kifupi tu riwaya ya kidagaa kimemwozea iliandikwa na ken walibora ambaye ni mwandishi mashuhuri na anayejulikana.